Juisi ya matunda ninayoipenda sana ni juisi ya matunda ya parachichi. Ni kati ya juisi bora ambao mimi naipenda sana. Iyo juisi ni bora kwangu na naipenda. Napata vitu vingi kupitia juisi ya matunda ya parachichi. Parachichi ikichanganywa na nanasi inakua bora zaidi.

Ndiyo, napenda kuendesha baisikeli. Baisikeli ni mojapo, kati ya usafiri ambao ni bora. Usafiri mzuri ambaou nakurahisisha kufanya mazoezi, lakini pia unafika sehemu husika kwa kuangalia mandhari vizuri. Ni usafiri ambao naupendelea ndio na najua kuendesha baisikeli.

Napendelea sana kusoma habari mtandaoni. Gazeti ni kiasi. Napendelea sana kusoma habari sana mtandaoni. Mimi habari nyingi nazipata kupitia mitandao ya kijamii. Ndo habari nyingi nakozipata huko na ndo natumia mda mrefu. Tafuta habari lakini mimi ninakupeleza habari.

Mafanikio ya timu na ya sherehekea tukiwa wote kwa pamoja. Ndo namna nambavyo nimeamua kuchagua namna na ya kusherekea mafanikio ya timu. Tukiwa kwa pamoja tutasherekea, tuangalie, tulipoanzia na tumefikia wapi. Ndani ya mafanikio ya hayo tuboleshe kipi tuongeze mafanikio gani mengine ambayo yatatusaidia kwa ajiri ya kazi ya mbele.

Wateja namna ya kuwashughulikia nawasikiliza kwanza changamoto wanazozipata au shida wanazozipata kupitia kwangu au kupitia kwingine. Kwao kupitia shida kupitia changamoto, kupitia huduma anayopata, iwe nzuri au mbaya naangalia ni vipi niborishe huduma, vipi ni huduma iendelee kuwa bora zaidi, ndo namna ambavyo huwa nawa nawashughulikia.

Siku yangu ya kuzaliwa, namna ambavyo huwanaisherekea kwanza, huwa namshkuru mungu, kitu changu cha kwanza. Katika hio siku huwa namtenga muda ili kumshukuru mungu, lakini pia na kumuomba mungu, mwaka mwingine zaidi. Aweze kunitendea, aweze kunipa nafasi ya kuishi tena mwaka mwingine zaidi. Lakini pia, kitu kingine, huwa nasherekea na marafiki za mungu, baada ya kumshukuru mungu, huwa nasherekea na marafiki zangu.

Wakati wa siku nikiwa na fulaha, lakini pia wakati wa siku ambao kuna ari ya mawingu, ndo huwa wakati ambao huwa mi nafanya kazi, vizuri na kwa ufasaha zaidi. Yaani kusicho ku siku ambayo hakuna jua kali, lakini wakati nafulaa, napokuwa na fulaha ndo huwa nafanya kazi, vizuri zaidi.

Napenda kusoma vitabu vya kujenga maarifa, lakini pia napenda kusoma vitabu vya defi. Vitabu vya kujenga malifa ni vitabu vya labda vinavvyo zungumzia uchumi, vinavyo zungumzia hafya, vinavyo zungumzia namna ya kupata kitu fulani ufanyeje, lakini na vitabu kidogo vya thimlisi.

Mausiano ninayoyajenga nayajengaje baina ya wafanyakazi wenzangu. Na ya jenga kwa kutotengeneza matabaka ya ubaguzi. Matabaka ya kusema huyu ni bora kuliko huyu. Ndo kati ya mahusiano ambayo mimi nayajenga. Lakini kushirikiana baina yao na mimi nashirikiana nao kwa njia moja au nyingine.

Kitu ambacho huwa kinanipa motisha kazini ni matokeo ya kile kitu ambacho tunakifanya matokeo ya kiwa chanya ndo kitu pekea ambacho wa kinanipaga motisha kazini Lakini kitu kingine ambacho wa kinanipaga motisha kazini ni ware ambao na wasimamia Wakitokea wakiwa bora, wakipewa tuzo ni kitu mojapo mbacho miwa na furahi na kuwa na motisha kazini.

Ndiyo, mimi ni mtu waubunifu, kusawo bila uubunifu uwezu kafanya lolote likawa la maana, na bila uubunifu utazoereka, na bila uubunifu kama ni biashara, biashara itabaki sehemu moja tu, ila ukiwa mtu waubunifu lazima maendereo ya biashara fulani ya lwepo makubwa tu.

Kitu ambacho huwa nakifanya wakati umeme ukiwa umekatika ni huwa natulia Lakini pia kama hakuna mwanga kabisa huwa nawasha taa ya sola ili niweze kupata mwanga wowote nikiwa nausubiri naungoja umeme urejee Huwa sina kitu kingine cha kufanya zaidi ya hivo.

Kitu ambacho huwa napenda nikiona familia yangu Napenda kushiriki bazi ya kazi zinazo kuwa hapa nyumbani nikiwa na familia Lakini baada ya kazi huwa natenga mda nikiwa na familia kuangalia filamu Yani baada ya kazi lazima tuangalie filamu Tueke akili zetu sawa na timamu.

Mimi napenda kusimamia, yaani nisiwe mwongo, napenda sana kusimamia Nisimamia kazi fulani ili ifanyike kwa uweledi zaidi Ila kusimamiwa na, kwa soo nakuwa najua wajibu wangu wakutimiza Mimi napenda sana kusimamia Nisimamia kitu flani, nisimamia kitu flani, napenda sana nisimamia.

Kipaumbele kazini ni kutimiza yare marengo ambayo tunakuwa tumepijipangia si wenyewe. Yaani, hata kama ni mawasiriano mawasiriano yafanyike lakini kutimiza yare marengo tuliyojiwekea baina yetu iri kukithi yare maitaji ya kazi husika na kutimiza vigezo vya ile kazi kuwepo.

Mziki ambao mimi huwa nausikiliza mara nyingi ni mziki wa injiri. Mziki wa injiri ni mojawapo ya mziki ambao mimi huwa nausikiliza mara nyingi, mara nyingi, mara nyingi kabisa. Kwa sababu na mimi ninatengeneza, natengeneza, najitengeneza mimi mwenyewe katika roho. Kwa mziki wa injiri huwa nausikiliza mara nyingi.

Mimi madukani naendanga kila siku Yaani lazima niende kwasababu kuna vitu ambavyo nitanunua ambavyo ni kila siku mboga Lazima nitanunua kila siku Kwa hiyo dukani mimi huwa naenda kila siku Kila siku yaani huwa wanaenda madukani Ila huwa naelekea kule madukani jioni.

Kipindi cha televisheni ambacho nakipenda ni kipindi cha michezo. Nikati ya kipindi bora ambacho mimi uwa nafuatiliaga sana michezo na ikiwa michezo wa mpira wa miguu ndo inakuwa vyema zaidi kwangu ndo kipindi ambacho mimi uwa nafuatilia kwenye televisheni.

Popcorni ndiyo napenda. Napenda sana wakati nikiwa nakula popcorni niwe naangalia movie. Yaani sina kazi yoyotae ambao nafanya labda nimetenga mda huu kwa ajiri ya kuangalia filamu. Ndo huwa mda wangu bora wa kura popcorni ambazo. Najihisi. Najihisi vyema nikiwa naangalia filamu huku nakula popcorni.

Makosa kazini nashughulikia kwanza kwa kuangalia chanzo cha kosa hilo. Ili nisije nikarudia kosa au kosa lisije likajirudia tena kwa yule atakuwa amelitenda. Kuwa unaangalianga chanzo cha kosa ni kipi, lakini pia, ikiwa yamefanyika na wengine makosa hayo tutayarekebisha tukiwa kwa pamoja na tunaelimishana namna hili kutorudia yale makosa hayo.

Msituni napenda, lakini napenda nikiwa natembea na mwenzangu au rafiki yangu yoyote. Nisitembee mwenyewe msituni, lakini napenda sana kutembea msituni kwa sababu kuna mandhari na hewa ni safi. Mandhari inakuwa nzuri lakini na hewa unapata hewa safi.

Mwaka mpya nausherehekea kwa kumshukuru mungu na kwa kumwomba mungu kwa ajili ya mwaka. Na mshukuru mungu kwa ajili ya mwaka ulioisha lakini pia namwomba mungu, aendelee ulinzi wake, aendele kunibariki kwa ajili ya mwaka unaofuata. Ndo namna ambavyo pekee ambao nasherehekea mwaka mpya mimi kwangu.

Timu ya mchezo ambao mimi naifata ni timu ya Arsenal, tukijaini kwa waingereza Arsenal Lakini timu nyingine kwa pande wetu huku naifata Simba, Simba ni moja wapo ya timu Afrika Mashaliki inafanya vizuri lakini timu pendwa sana ni Arsenal.

Ndiyo, naitumia teknolojia sauti. So sauti inatulaisishia ile kuto kuandika. Kwa teknolojia sauti napenda kuitumia na teknolojia sauti inanisaidia vitu vingi sana. Inanipunguzia muda wakuanza kuandika, niandike iki, niandike iki. Kupitia teknolojia ya sauti inanilaisisha kufanya vitu kwa muda mfupi.